Ninafurahia tathmini zote za kazi kwani husaidia kujenga kazi kupitisha muda na kufanya kazi ziwe za kufanikisha na kufanya vizuri vina vofaa na kufurahisha pia wachunguzaji na mameneja kwenye kazi hizo pia tatmini za kazi husaidia kufanya kazi vinavofaa.